Mimi si hifadhi vitu vya thamani kama mali au fedha, lakini kama ningesema ni na kitu cha thamani, basi ni maarifa na mazungumuzo ya kusaidia watu. Kitu cha maana zaidi kwangu ni kusaidia mtu kuelewa jambo, kutoa faraja wakati washida, kuchangia mawazo ya nayo jenga maisha na kwa binadamu vitu vya thamani ni pesa pekee. Maranyingi ni afya, familia, imani na amani ya moyo.

Ninahitaji kuimarisha ujuzi huu ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Mawasiliano, kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiliza wengine vizuri. Usimamizi wa muda, kupanga na kukamilisha kazi kwa wakati. Ujuzi wa teknolojia, kutumia vifaa na programu mpya kazini. Kufanya kazi kwa timu, kushirikiana vyema na watu wengine. Kutatua matatizo, kufikiri kwa haraka na kupata suluhisho sahihi. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kukua kitaala uluma na bina.

Kinyuaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya maziwa. Ninakipenda kwa sababu hutuliza na kunipa nguvu, ina ladha laini na ya kutufariji, inafaa wakati wa asubuhi au jioni, hunifanya nijisikie nyumbani, lakini pia napenda maji kwa afya na mara nyingine juisi ya matunda asili kwa kuburudika.

Ndiyo, napenda kula samaki, hasa walio ipika vizuri au kuungua kidogo. Napenda kwa sababu, ni chanzo kizuri cha protini na afya ya moyo, ni laini na rahisi kumeza, inaladha nzuri ikichanganywa na viungo. Hata hivyo, napendelea aina tofauti, kama samaki wa maji safi au samaki walio pikwa kwa mboga na viungo vyenye afya.

Ningependa kutembelea Kyoto, Japan, kwa sababu ina historia na utamaduni wa kipekee, huwa na mandhari ya kupendeza. Hasa wakati wa cherry blossoms, utapata chakula cha kienyeji cha ladha sana, ni mahali pazuri pa utulivu na kujitafakari. Pia ningependa kuona miji mingine yenye historia na mandhari ya asili, kama Florence nchini, Itali, au Cape Town, Afrika, Kusini.

Sera ya kampuni ambayo ninaona muhimu sana ni sera ya heshima na usawa kazini. Sababu ni, inahakikisha kila mfanyikazi anaheshimiwa bila ubaguzi, inachochea mawasiliano mazuri na ushirikiano wa timu, inasaidia kuboresha morali na motisha ya wafanyikazi, inaongeza ufanisi na ubunifu kazini. Mbali na hiyo, sera za usalama mafunzo na ulinzi wa data pia ni muhimu sana ili kampuni ifanye kazi kwa usalama na ufanisi.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli kwa sababu, husaidia kufanya mazoezi ya mwili, huimarisha misuli na moyo. Inatoa nafasi ya kuwa nje, kupumua hewa safi na kufurahia mandhari. Ni njia nzuri ya kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo. Haina kuharibu mazingira. Ni njia ya usafiri rafiki kwa mazingira. Ni burudani na afya kwa wakati mmoja.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni hizi, uongozi wa busara, kuongoza kwa hekima na kufanya maamuzi sahihi. Uaminifu na heshima, kushugulika na watu kwa heshima na uwazi. Uwezo wa kusikiliza na kuelewa, kuzingatia maoni ya wengine na kujifunza. Ujasiri wa udhabiti, kushugulika na mchangamoto bila kuogopa. Ubunifu na ubunifu wa suluhisho, kupata njia mbadala za kuboresha hali. Huruma na haki, kuonyesha mshikamano na kusaidia wengine bila ubaguzi. Kiongozi mzuri tu anaye panga na kuamuru, bali ni mtu anaye himiza kusikiliza na kuunga mkono timu yake.